Kila ninapopata jambo lolote la dharura, jambo la kwanza huwa ni kusitisha yale ambayo nayafanya. Kisha nipate nafasi ya kushugulikia jambo hilo la dharura. Alafu inatagemea kama ni jambo la dharura ambalo linahitaji uwepo wangu peke yake ama kama ni jambo ambalo naweza wahusisha wengine wanisaidia. Na kama ni la kwangu mwenyewe basi mimi hulishugulikia mbio mbio. Ila wakati ambapo linahitaji linahitaji uepo wa wengine, basi jambo la kwanza huwa ni kuwajulisha kuhusu dharura ambalo limetupata. Baada ya hiyo huwa ni kukaa chini na kuanza kupanga mikakati, jinsi tutashugulikia jambo hilo la dharura. Kila mtu. Kila mtu anapewa sehemu yake ya kushugulikia.

Niukweli kwamba mimi napenda sana mziki wajadi. Nililelewa na wazazi ambao walikuwa napenda mziki wajadi. Kwa hivyo nami pia nikavutiwa na aina hio ya muziki wasasa mimi usikiza muziki wajadi. Kinacho nivutia sana kuhusu muziki wajadi ni kwamba yana mafundisho mengi. Na pia ya natukumbusha yale ambayo ya lifanyika huko hizo siku zanyuma. Kwa hivo ni kama hiyo kwetu chakuweza kuangalia na kujua yale ambayo yamebadilika. Yale ambayo tumeweza kuyalinda hadi wakati huu na yale ambayo pia tunafaa tuendele kuilinda licha ya hayo mara nyingi ninapo skiza muziki wa jadi huwa hunipa na kunisaidia kukumbuka yale ambayo tuliifanya tukiwa watoto wadogo wakati fulani ya utotoni kama labda tulikuwa na marafiki tukiwa wadogo tulikuwa tunenda shule ama labda tulienda likizo pamoja na wazazi ama pengine kulikuwa na sherehe inanisaidia kuleta kumbukumbu hizo za siku za apo awali.

Mimi naoga mara mbili kwa siku. Mara ya kwanza ni asubuhi, baada tu ya mazoezi. Mimi jambo la kwanza asubuhi huwa ni kupiga mazoezi. Kisha naingia kuoga ili nitoe jasho na nijitayarishe kwa siku. Alafu mara pili ambayo mimi huoga ni kabla tu nilale huwa nataka nilale nikiwa nimetoa ile imeweza kutoa ile jasho ya siku nzima, na niingie kitandani nikiwa msafi.

Mpira wa besiboli si mpira ambao inachezwa huku Afrika mashariki kwa mara mingi. Kwa hivo kama naeza, kwa hivo nikijaribu kukwambia kuhusu wakati wowote ambayo, labda niliona mpira wa besiboli ama kueza kushiriki, basi nita kuwa nimeedanganya pakubwa kwa vile, sina uzkefu wowote. Pira ya besiboli nina uahakika si wengi katika ukanda huu wa Afrika mashariki. Wana jua kuhusu hiyo mchezo.

Kwa kawaida, mimi hupenda kuamka asubuhi kabisa, kama saa kumi na moja hivi asubuhi, na inapata kabla jua ichomeke, kwa hivo napenda kuamka kabla jua haijachomoka. Na kulala kwangu huwa ni kama saa nne, saa tano hivi siku. Kwa hivyo mapema, ukisema mapema itakuwa inategemea na ni nani ambaye namuongelesha ama ni kigezo kipi ambacho kimeekwa kutathmini kama hiyo ni mapema, ama si mapema. Ila tu ningeeza tu kusema kuamka kwangu ni saa kumi na moja asubuhi, na kulala kwangu ni kama saa nne ama saa tano usiku.

Mara nyingi wikendi huwa ni wakati wa kupumzika. Kwanza napenda sana kupiga mazoezi ni wikendi ili kupasha misuli moto na kujiweka sawa, afia ya kimwili na kiakili. Nashirikiana katika mchezo ambayo inajumuisha marafiki pamoja na jamii ili tuweze kuwa na wakati mwema kwa vile siku nyingine ya wiki sisi huwa tuko kazini na wikendi tunapata wakati wa kuwa pamoja. Kujuliana hali, kupiga gumzo, labda kutatua yale ambayo yanatupata kama marafiki ama jamii. Kando na hiyo, wikendi pia ni siku ya maombi kwa hivyo kuna mara nyingi kama siku ya jumapili utanipata kanisani mingi wa siku nyingi na baada ya kanisa labda kuna hiyo mikutano ya kanisa na shughuli zingine ya kanisa ambayo nitajipata nikjishugulisha nayo.

Mimi nilizaliwa katika mji wa Migori. Unapatikana katika kaunti ya Migori. Mkoa wa nyanza nchini Kenya. Mji huu ni mji ambayo unapakana na taifa la Tanzania. Na ni kama kilomita kumi na tano kutoka katika boda ya Kenya na Tanzania. Wakazi wa huku ni wajaluo. Lakini huku pia kuna kabila nyingi tofauti ambayo wamehamia huku kama wakisii. Kuna wakuria, kuna wakikuyu, kuna masai. Kwa hivyo ni mji ambayo una watu kutoka sehemu mbali mbali. Kitu ch akuvutia huku ni kwamba ukiwa huku unaeza kutembelea ziwa Victoria. Na pia ina makavazi mingi ambayo yana vitu ambayo vinavyo kutukumbusha hizo siku za nyuma kama ile ya team lichoinga. Nimeweza kuzaliwa huku, nikasomea huku na pia sahizi nafanya kazi huku. Na ile ambayo naeza ikumbuka jambo zuri kutoka ututoni ni mji ambayo sana sana watu wanapenda sana mambo ya michezo. Kwa hivo tangu ututoni, tulikuwa tunapata wakati mzuri kushabikiwa na kuletewa vifaa vingi vya michezo. Mjii huu unajulikana kwa mambo sana sana ya kutoa kutoa migodi ardhini sana sana ya dhahabu ila kuna watu ambao pia wanashiriki wanashiriki ukulima. Na pia ukienda katika sehemu ya ziwa Victoria pia kuna wavuvi.

Mimi ni mtu wa kuamka asubui na mapema mara nyingi kwa kawaida mimi huamka saa kumi na moja asubuhi kwa vile mimi hupiga zoezi kwanza kwa muda kama masaa mawili ama matatu kisha nioge, alafu ndio niingie kazini. Kwa hivyo, kutokana na shughuli hiyo ya asubui, mimi huhitaji kuamka mapema.

Mimi napenda sana kuvaa suruali fupi na tishati ya mikono mifupi. Mara nyingi mimi huwa na nashinda nyumbani kwa vile nafanya kazi ya biashara na biashara yangu ni ya mtandaoni. Kwa hivyo mara mingi utanipata nyumbani napenda suruali fupikwa vile inapea mtu huru fulani. Na najihisi vizuri sana sana ukiwa nyumbani. Jambo jingine ni kwamba sehemu ambayo natoka kuna joto nyingi. Kwa hivo kuvaa suruali ni kama desturi huku. Na kingine ni kwamba kwa vile sipendi kufua. Suruali inanipa wakati rahisi kwa vile kwa ukilinganisha na suruali ndefu, suruali fupi inanipea wakati rahisi hasa kwa mambo ya kufua.

Lile jambo ambalo nali nalifanya sana wakati nina simu ni kuongea na wateja. Mimi nafanya biashara, mtandaoni ama kupitia simu kwa programu kama WhatsApp, na mara mingi huwa ni kuorodhesha ile bidhaa ambayo ninauza, ama kuongea na wateja ili tuafikiane bei ama nijue sehemu ambayo wanahitaji ile bidhaa ambayo ninauza. Kwa hivo mara mingi nikiwa natumia simu huwa katika shughuli hizo za biashara Either kuendesha ile bidhaa ambayo ninayo katika mitandao mbalimbali ama kuongelesha wateja ili tuafikiane bei na kujua pale ambapo wanahitaji huduma zangu.

Ile programu ambayo naitumia mara nyingi ni programu ya WhatsApp. Mimi nafanya biashara ya mtandaoni na WhatsApp inanisaidia sana kuweza kuorodhesha ile bidhaa ambayo ninaiuza kwa wateja wangu. Wanapoangalia tu kule pale kwenye Whatsapp Wanapata uwezo ya kujua ile bidhaa ambayo ninayo. Ile ambayo imeisha. Na kisha wakanipigia simu ama wakaniandikia arafa. Na baada ya hiyo inakuwa ni kuelewana bei. Na kujua sehemu ambayo labda. Baada ya wao kufanya malipo, nitakuwa ninawapelekea bidhaa hiyo. Kwa hivyo, naweza sema ile programu ambayo naitumia mara nyingi ni programu ya Whatsapp.

Ijapokuwa mimi ni mshairi na mwana muziki wa kuimba nyimbo za kidini, mimi huwa sipendi kupiga chombo cha muziki. Nafahamu kwamba kila mtu ana kipaji chake na yangu ni ya umalenga na kuimba. Kwa hivyo sitaku ku kujiskuma, kweza kujua ama kupenda kupiga ala za muziki na sina talanta kama hiyo. Kwa hivo hiyo mara nyingi nimeachia wale wenye hiyo talanta ingine pia wao pia na waweze kupiga chombo ama vyombo vya muziki. Kwa hivo kwa ufupi mimi spendi kupiga ala zozote za muziki.

Nikiwa mitandaoni ile sehemu ambayo napenda kuangalia video zangu ni katika mtandao wa kijamii ya X ama Twitter. Kenye inanivutia katika mtandao huu wa X, ni vile, inaa, kwanza uneza kutazama video ya habari ya pindi tu inapochipuka. Jambo jingine ni kwamba mtandao ule ina unawatumiaji wengi. Kwa hivo utakuwa unapata habari kutoka semu zote zote za dunia. Alafu jambo jingine ni kwamba, ile video ambao hukuwa katika huo mtandao ni ile ya madakika chache. Kwa hivo, kwa dakika chache tu utakua umepata habari, ama utakua umepata ujumbe ambao unahitajika. Kinyume na ile mitandao mingine ambayo pengine video ama video ambayo wanayo ni ya labda masaa mengi.

Kwa kawaida mimi huwa siendi maktabani uwepo wa rununu za smartphone imetusaidia. Na maranyingi tunaeza kupata maktaba kupitia simu zetu. Na cha muhimu ni kwamba ujue tuu kile kitabu ambacho unataka kukisoma. Ama labda ujue ile mada ambayo unapendelea. Kisha utaenda tu katika simu yako na kutafuta mada ile. Na kisha utakuwa unapata kitabu hiyo moja kwa moja kupitia simu na unaweza kuisoma. Na kwa hivo inaturaisishia ile safari ya kuenda maktabani. Labda kulipia kitabu ama labda kuomba kitabu kwa vile. Na inamanisha kwamba pia una maktaba mkononi ama mfukoni na maktaba yako ni simu.

Mimi kwa kawaida napenda kuchukua usukani kwa mambo ambayo ninayafanya. Kwa hivyo napenda kusimamia mambo ambayo ninayafanya. Na mara nyingi pia napenda kusimamia wengine pia ama na amini kwa mba huu inanipea inanipea nafasi kubwa ya kuwa kiongozi. Na watu wengi pia wameweza kuniambia na wameweza kuniamini na nafasi nyingi ya uongozi hasa katika jamii ambayo inatoka.

Yule ambaye napenda sana kushirikiana naye katika maneno ya michezo ni ndugu yangu wa toka nitoke. Ninampenda kwa vile ana usawa na mimi ana msukumo mkubwa anavutiwa na ile michezo ambayo ninapenda kuicheza. Kwa hivyo tangu utotoni tumekuwa na ushindani mzuri baina yetu na tumeweza kubeba ile ushindani hadi katika siku zetu za ukubwani. Kati ya ile michezo ambayo tunapenda kuicheza pamoja kama vile labda kandanda mpira wa tenisi na labda uendeshaji wa baiskeli. Hakuna yule ambaye tunaezasema ameweza kuwa bora kushinda mwingine. Kuna wakati ambao huwa namshinda, kuna wakati ambao ananishinda. Kwa hivo inatupea kila mtu motisha ya kujiskuma ili tuone nani atakuwa mshindi kila wakati tunapocheza pamoja.

Ule muandishi wa vitabu ambaye ninampenda ni muandishi mmoja kutoka nchini marekani kwa jina Ben Carson. Nimeeza kusoma vitabu viwili vya muandishi hii. Kile cha kwanza ni gifted hands ambacho anaelezea wasomi kwamba. Kila mtu ni kama ana kipawa ama kipaji chake na ni vizuri mtu akaikuza kwa manufaa yake pamoja na manufaa ya jamii. Katika kitabu hichi anaelezea kuhusu kipaji chake cha udaktari ambayo alipewa na akaweza kufanya oparisheni ambayo oparesheni ya kuwatoa pamoja mapacha ambayo walikuwa wamezaliwa lakini sehemu zao za mwili zilikuwa wameungana katika sehemu ya mwili. Kwa hivo anaturai ya kwamba katika kile tufanyacho kama una kipawa. Ijapokuwa inaeza onekana kama milima. Basi ukijizatiti unaeza kufaulu maishani. Kitabu chake cha pili ambacho nilieza kukipendelea ina kinaitwa Think Big Ambacho kinajaribu tu kuambia watu kwamba tujaribu kuwa watu ambayo fikira zao hazikui ni zile za kubanwa ila tunafaa tukue na maono katika fikira zetu, halafu hiyo ndio itakuwa inajitoa katika matendo yetu pia, ndo tuweze kufanya mambo makuu.

Kati ya baridi na joto, mimi sana sana napenda wakati wa joto hoja la kwanza ambayo ningepatiana katika mjadala huu ni kwamba baridi kwa kawaida huwa inaathiri mwili kwa njia tofauti. Na njia kwanza ni kuwa baridi inaeza kuletea mtu ugonjwa hasa ule ya sehemu ya kupumua. Ama kama vile nimonia. Jambo la pili ni kwamba baridi si mzuri kwa mambo ya kukuza chakula. Kwa hivyo pia inadunisha mapato hasa ya wakulima. Tofauti na hiyo, joto husaidia sana kukuza chakula. Na kingine pia ni kwamba joto ni mzuri kwa mwili kwa vile kunapo kuwa na joto. Mtu anaweza kutokuwa na jasho jingi na anapo tokwa na jasho inasaidia kutoa uchafu mwilini.

Jambo la kwanza ambalo mimi hufanya kabla ni anze kazi ni kuna kili vipengele ama vipengee vile ambavyo nita kuwa na vizingatia. Pindi tu ni napo anza kazi sababu yangu ya kufanya hii ni kwamba inanipa urahisi ama wepesi fulani. Wakujua yale ambayo nafaya niyatekeleze ni kiwa kazini na inafanya nijue yale ambayo tuseme ni nikimaliza A Itakuwa na jua moja kwa moja B itakuwa inanitajarajia. Nifanye nini na C Itatakuwa inataka nitarajia nini na jambo jingeni ni kwamba ninapo anza kazi huwa nataka. Huwa nataka ni anze na yale mambo magumu alafu labda baadae niendele na yale mambo mepesi kwa hivo nikidukuu yale vipengee chini inanipea nafasi ya kujua. Yale mambo ambayo nafaa ni anze nayo na yale mepesi ambayo nafaa kumalizia.

Mimi kwa kawahida huwa mpenzi sana wa vitu vya kidijitali. Kwa hivo ripoti yangu ya kazi, mimi huandaa kutumia programu za simu ama tarakilishi. Na jambo ambalo hunivutia kutumia programu hizi ni kwamba huwa ina mwelekeo ama inapatia mtu mwelekeo mzuri, ya jinsi ya kuunda ripoti na pindi tu unpanza kuandika basi inaweza kusaidia kuandaa vipengele vyako na kisha ikusaidie kuvipanga vizuri na inafanya ripoti iwe nzuri.

Lile jambo ambalo linanivutia katika lile shirika ambalo mimi ni mwanachama ni wale wanachama wenzangu. Wale ambao na shirikiana nao katika chama ni watu watulivu na ni wenye utu. Mara kila wakati ambapo labda pengine tunakumbwa na jambo katika shirika hilo wao hukuwa kama familia na jamii kwa vile wao hufika. Na wanaweza kusaidia kutatua changamoto hizo. Na pia wana leta ile mapenzi ya kindugu ambayo yanahitajika. Sana sana wakati mtu anapatwa na changamoto ya kimaisha. Tofauti na hilo, napenda sana pia wale wanachama ambao tunashirikiana nao kwa vile ni watu ambao wana vipengele vizuri ambayo vinaweza kusaidia mtu kimaisha. Sana sana ile katika kama mambo ya maendeleo ama labda kuna mambo kama ya uwekezaji wa shirika ambayo labda tunafaa tufanye pamoja. Basi wao hukuja na hoja nzuri ambayo inatusaidia kama wanashirika ili tuweze kuendelea.

Mara nyingi mimi huwa sifuatilii sana sana mambo ya mpira wa kiragbi hasa katika nchi ya marekani. Kwa vile sehemu ambapo ninatoka si wenge ambao wanafahamu sana mpira huu ila nimeweza kusikia tu mambo machache tu kuhusu mchezo huu. Na labda ningeweza kusema kwamba nadhani kati ya timu zile bora katika mchezo wa ragbi wa kimarekani ni New England Patriots kwa vile wameweza kushinda taji la Super Bowl mara kama mara nyingi kwa tika karne karne hii ya ishirini na moja.

Mimi hutumia zanaa nyingi za digiti kila siku. Moja wapo za zana za dijiti ambayo mimi hutumia ni simbunjanja za kisasa ambazo sanasana ile ya android sanasana kwa kuwasiliana. Nyingine ambayo mimi hutumia ni vidakuzi. Pia nina kompyuta ndogo pamoja na kompyuta ya meza. Kando na hiyo nina vichakato mkononi na vifaa vya kubandika pia nikiwa na watu ama tukienda katika sherehe ama mikutano pia tuna vichanganuzi sauti na kwa matumizi yangu ya nyumbani hasa ya simbujanja za kisasa na kompyuta ndogo mimi hutumia vifurushi na vihimili isiyo na waya kwa kama njia ya kuunganisha mitandao.

Mimi huwa sisherehekei siku yangu ya kuzaliwa. Ila naichukua tu kama siku ya kawaida. Jambo la kwanza ambalo mimi hufanya kwa siku za kawaida. Ninapo, pindi tu ninapo amka ni kupiga mazoezi. Baada hiyo, mimi huingia bafuni kisha nikakoga. Na baadae, mimi hujipea kiamsha kinywa. Mara nyingi huwa ni kahawa na ki kitafunio cha aina yoyote. Kisha mimi huanza mimi huanza siku yangu tu kama siku nyingine ya kawaida. Ijapokuwa kuna wakati ambayo labda marafiki na jamii huni hunirai ama hunifanya niisherehekee siku hii ya kuzaliwa. Japo si jambo ambalo mimi ufurahia kuifanya mwenyewe. Kwa hivyo wanaponifanya nifanye hivyo. Basi huwa mingi ni mipango yao na lile ambalo litatendeka siku hiyo. Basi inakuwa ni wao wamepanga.

Mimi hutumia video kwa mawasiliano kwa vile nahisi kwamba ukitumia mtu video basi ana nafasi kubwa ya kuelewa kile ambacho umepania kando na mifumo mingine kama labda picha na sauti iliyo na kilio. Kando na hiyo pia nahisi kwamba kama ni jambo ambao mtu jambo ambalo linafaa liigwe. Basi inakuwa rahisi mtu kuliiga akiona video. Kwa hivo nahisi kwamba video ni njia murua ya kuwasiliana. Kwa sababu hii ndiyo napenda kutumia. Ninapowasiliana na watu.

Mimi ni mtu wa kuwahi, pale tunapo ahidiana tupatane mahali ama tufanye jambo wakati fulani, basi mimi huakikisha wakati ule unapotimia, basi inakuanga nimetekeleza lile lilalo takikana. Ama kama ni kufika pahali pale, basi muda ule unapowadia, basi kue nimefika katika ile sehemu. Na mimi ujawa na hasira pale ambapo tuna afikiana na mtu kwamba tunafaa tupatane mahala. Alafu akuje akiwa amechelewa. Ingali alikuwa anajua tulikuwa na muda maalum, wa kupatana katika sehemu ile. Na mara nyingi nimeweza kuondoka na kuenda kufanya shughuli yangu nyingine. Pindi tu mtu anapo chelewa kufika ama kutimiza malengo ya saa kama tulivo ahidiana nahisi kwamba mtu anafaa kuwa anawahi kutimiza jambo ama kufikia kufika mahali ambapo ameahidiana kwa vile nabisi kwamba tuseme labda watu wana kuchelewesha kwa saa moja kwa siku. Basi mwaku kiisha, hiyo watu watu wana kuchelewesha kwa kadri masa mia moja na thelathini na sita. Na hiyo ukiangalia ni kama siku arubaine kwa mwaka na si jambo zuri.

Laa! Mimi sipendi mvua kwa vile nahisi mvua inakuja na madhara yake kama vile mvua inaweza kusababisha uharibifu wa mali, tofauti na hiyo mvua inajulikana kwa magonjwa fulani kwa vile mvua hukuja na na vitu kama baridi na pale mtu anapata baridi basi anawezapata ugonjwa wa sehemu ya kupumua kama vile nimonia. Kando na hiyo mvua inaponyesha basi kunaweza kuwa na mkurupuko wa magonjwa kama vile ugonjwa kuhara. Kwa hivo ni kwa sababu hii ndo maana mimi spendi sana wakati mvua inaponyesha.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupenda kucheza michezo ya ubao kama jinsi ya kutuliza na kujitayarisha kwa shughuli nyingine ambayk itafuata. Kati ya ile mchezo ya ubao ambayo mimi hucheza ni kama mchezo wa kifalme ambayo ni mchezo wa kim kakati. Unaojulikana duniani kote na unaitaji mtu afikiria sana na kupanga mbele. Mchezo hii ya kibao mchezo wa kwenye ubayo wa miraba sitini na nne na vigeo vya aina sita. Tata jatujinao kama vile Shah, Malkia, Pasi, Kasri na Sataranja. Kando na hiyo, mimi pia hupenda mchezo wa dara za kizungu ambao mara mingi hutolewa na kitaifa la dara na mchezo kwenye ubao wa miraba sitini na nne. Sawa sawa na ule mchezo wa kifalme na huu mchezo sanasana umekuwa na umaarufu sana barani ulaya na barani amerikani pia kando na hiyo mara nyingi katika mapumziko ya mchana tutaeza kuoata tukicheza mchezo wa lundo ambao ni mchezo rahisi unahusisha bahati kwa kutumia uchepe na inahitaji mtu afanye maamuzi kidogo pale atakuwa na anachezea. Mchezo huu tunaeza mimi maramingi utapata naicheza na watoto Mpawanja na watu wazima na ubao ambao hutumika ni wa msalaba. Wenye rangi nne. Kando na hiyo pia labda utaeza nipata nikicheza mchezo wa ubao wa monopoli. Wakati wa mapumziko ya mchana na ni mchezo wa biashara na mahali ambapo wachezaji ununua kuuza na kukodisha mali ili kufilisha wenzao. Na mchezo huu wana maada mbali mbali. Na uzuri wa mchezo huu ni kwamba unafundisha mtu kwamba kuna mambo ambayo usipo yafanya utatokea kwamba unanufaisha wengine na wewe mwenyewe hujinufaishi labda wakati wa mapumzikoni mchana pia utapata pia nikicheza mchezo wa scramble ambao ni wa kuunda maneno kwa kutumia herifi kwenye ubao la gredi na stafi wa kufikiri maneno kwa hivyo mtu yeyote ambaye ni stadi wa kuskiza hii maneno. Basi lugha yake itakuwa mebobea. Labda mchezo wa mwisho ambao utapata nikicheza katika ule ile mapungziko ya mchana ni mchezo wa vita ambayo ni mchezo wa Kim Kakati wakijeshi ambapo wachizaji wanajaribu kuteka ulimuengu kwa kutumia majeshi na mikakati ya kivita.

Kutokana na suala hii labda ningeweza kutaja mambo mawili ambayo mimi hufanya ili kujitunza. Jambo la kwanza ni kufanya mazoezi. Mimi kwa kawaida hufanya mazoezi kama kwa takriban saa mbili kila siku ama zaidi. Na najishughulisha na mazoezi ya aina kadhaa kadhaa. Kama vile kucheza mchezo wa kandanda, kucheza mchezo wa tenisi, au ninapokuwa na muda mwingi zaidi mimi huendesha baiskeli kwa takriban kama kilomita mia moja, na hii hutokea sanasana wakati wa wikendi nikiwa na muda wa kutosha. Naamini kwamba mazoezi husaidia kupasha misuli moto, na pia kuondoa vitu ambavyo vinaeza kudhuru afya kutoka kwa mwili. Jambo jingine ambalo mimi hufanya kujitunza ni kula lishe bora. Kwa kawaida mimi hupenda chakula ya kiasili, na yamepikwa kwa njia ya kiasili pia, na yasikuwe ni chakula yenye mafuta mingi. Kando na hiyo, chakula ambayo mimi hula mara mingi huwa mboga na matunda.

Sijui kukama vinywaji vita orodheshwa kama chakula, lakini nta taja kinywaji kama chakula ambacho. Ninapenda kula sana mara nyingi mchana. Kile kinywaji ambacho mimi upata mara nyingi mchana ni kinywaji cha kahawa na mimi huipata kama mara mbili ama mara tatu kwa siku kulingana na maitaji ya mwili. Mimi napenda kahawa kwa vile hunisaidia nimakinike kazini kwa vike kahawa ina kemikali ya kafein ambayo inafanya mtu akue makini. Kwa hivo utanipata nabugia kahawa maranyingi mchana ili niweze kumakinika nikiendelea na shuguli zangu za kikazi.